Napenda sana kucheza michezo ya video na hapa nitakuambia kwa nini. Kwanza kabisa michezo ya video ni burudani kubwa kwangu. Inanifanya niondoke kwa muda mfupi kunye mawazo ya masomo, kazi au matatizo ya kila siku. Unapoku umechoka au unahisi msongo wa mawazo kucheza mchezo mzuri wa video. Kunaweza kunisaidia kupumzika na kufurahia wakati wangu. Pili, michezo ya video pia ni njia nzuri ya kuwasiliana na marafiki zangu Kuna michezo mingi ya mtandaoni ambayo unacheza pamoja na watu kutoka sehemu mbali mbali duniani Hii ina nisaidia kukuza urafiki na kushirikiana katika timu Napenda sana michezo kama FIFA, Fortnite na Minecraft Kwa sababu ni situ zinanifurahisha mbali pia zinaitaji akili na mbinu nzuri Tatu michezo ya video inanikaza akili inanifanya nifikiri kwa haraka kupanga mikakati na kufanya maamuzi mazuri haraka. Hii ni muhimu sio tu wakati wakucheza mbali pia katika maisha ya kila siku kwa mfano ni napojifunza mambo mapya uwezo wakupanga na kutatua matatizo unanikomboa sana. Hata hivyo najuwa ni muhimu kueka usawa katika kucheza mchezo ya video Sipendi kucheza kwa muda mrefu sana hadi kusahau mambo mengine muhimu kama kusoma kufanya mazoezi na kushirikiana na familia Kwa hivyo na panga muda wangu vizuri iliniweze kufurahia mchezo na pia kufanya mambo mengine muhimu kwa wakati mmoja Kwa ujumla, unapenda michezo ya video kwa sababu zinanipa burudani, marafiki na changamoto za akili ambazo zinanisaidia kuwa mtu bora zaidi kila siku.

Mimi huenda maktaba ni marakadhaa kwa wiki hasa wakati ni nakazi za masomo ya ziada kwa mfano maranyingi huenda maktaba ni angalau marambili au tatu kwa wiki hasa wakati ni namiradi au tunapaswa kufanya utafiti kwa ajili ya masomo au vitu vingineo. Maktaba ni mahali pazuri sana pa kupata taarifa sahihi na zakina ambazo ziwezi kupata Kuraisi mtandaoni pia Maktaba utoa mazingira tulivu na mazuri ya kusoma Wakati mwingine na penda kusoma maktaba Kwa sababu kuna utulivu zaidi.

Mimi napenda kucheza mchezo mbalimbali lakini mchezo ninaoupenda zaidi ni FIFA. FIFA ni mchezo wa soka ambao na unanikosha sana. Kwa sababu napenda soka na kuangalia mechi kupitia FIFA, ninafurahia kucheza timu mbalimbali kupanga mbinu na kushindana marafiki au watu wengine mtandaoni mchezo huu unaleta furaha kubwa kwangu na pia unanisaidia kujifunza zaidi kuhusu mikakati ya soka. Pia napenda michezo ya kuigiza kama Minecraft. Minecraft ni mchezo unaoweza kujenga na kubuni dunia yako mwenyewe. Hii inanichochea ubunifu wangu na kunifanya nitumie muda mwingi kujifunza na kuunda vitu vipya. Unanifurahisha sana hasa kwa sababu si mchezo wa kushindana tu mbali ni mchezo wa kujenga na kushirikiana na wengine. Kwa hivyo kwa jumla napenda mchezo mbalimbali lakini FIFA ni mchezo wangu wa kwanza kwa sababu unalingana na mapenzi yangu ya soka na Minecraft kwa sababu unanichochea kutumia ubunifu wangu. Michezo hiyo yote inanifanya nijifuraishe na kujifunza mambo.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambaye napenda na ninamheshimu sana ni Lebron James. Ni mmoja wa wachezaji bora kabisa wa historia ya mpira wa kikapu duniani. Najulikana kwa uwezo wake mkubwa wa kuongoza timu ujuzi wa kushinda mashindano na uwezo wake wa kucheza nafasi mbali mbali. Uwanjani nampenda kwa sababu si tu ni mchezaji mzuri mbali pia ni kiongozi mzuri na mfano kwa wachezaji vijana Kumbu kumbu yangu kuu kuhusu Lebron ni mchezo wa fainali za NBA ambapo alicheza kwa kiwango cha juu sana na akasaidia timu yake kushinda mechi ngumu. Mchezo mmoja wa ajabu niliona akiwa na Lebron ulikuwa wakati alifanya alama nyingi na kuwasaidia wenzake kwa pasi nzuri na mbinu za kucheza ambazo zilikuwa na kiwango cha juu sana hi ilinifanya niwaheshimu zaidi wachezaji walioweza kufanya mambo magumu Ujuzi wake unaovutia ni pamoja na kasi ya kuendesha mpira uwezo wa kuruka na kupiga ma mabomba ya kuvutia na pia ufanisi wake wakurusha mipira kwa usahihi. Pia ana uwezo wakujiweka katika nafasi nzuri uwanjani na kufanikisha alama hata wakati wa shinikizo kubwa. Anajua jinsi ya kucheza kama kiongozi wa timu na kutoa moyo kwa wachezaji wenzake jambo ambalo linanifanya awe mchezaji wa kipekee. Ninapumuwa na Libron akicheza nahisi msisimuko mkubwa na hamasa. Ni kama kuona mtu anayetimiza ndoto zake kwa bidii na kujituma kwa hali na mali. Hii inanipa motisha ya kujifunza na kufanya vizuri katika mambo nina yoyafanya pia inanifanya nisiache kuamini kuwa kwa bidii na kujituma mtu anaeza kufanikisha lolote analolenga maishani. Kwa ujumla Lebron James ni mfano bora wa mchezaji wa mpira wa kikapu ambaye si tu Anapendeza kuangalia mbali pia anafunza mengi kupitia mchezo wake ma mwenendo wake uwanjani.

Kuna uhusiano mzuri kati ya kazi na maisha ya kibinafsi ni jambu muhimu sana kwa kila mtu anayetaka kufanikisha maisha yenye furaha na mafanikio mimi binafsi na amini kuwa si raisi kila wakati, lakini kwa mipango mzuri na nidhamu mtu anaweza kuweza kuainisha kazi na maisha binafsi kwa njia inayofaa. Kwanza kabisa napenda kupanga ratiba ya kila siku na kuweka mipaka wazi kati ya muda wa kazi na muda wa kupumzika au kutumia na familia na marafiki. Kwa mfano ninaweka safaa fulani za kuanza na kuaacha kazi na bada ya hapo ninajitolea muda wa kupumzika au kufanya mambo ninayopenda kama vile kusoma, michezo au kukutana na watu. Pili na jifunza kusema hapana, wakati kazi inajitokeza kupita kiasi na kujaribu kunichukua muda wa maisha yangu binafsi, hii ni muhimu sana kwa sababu wakati mwingine kazi inaweza kuleta msongo mkubwa au stress. Na bila kweka mipaka mtu anaweza kupoteza furaha na afya yake. Pia ni najitahidi kutumia teknolojia vizuri kwa mfano na weza kutumia simu au kompyuta kufanya kazi nyumbani au mahali popote. Lakini pia najua lini ni muhimu kuzima vifaa vya kazi ili nipate muda wakupumzika na kujiunga kikamilifu na familia na marafiki. Pia napena kuzingatia afya yangu kwa kufanya mazoezi mara kwa mara na kula vyakula vyenyelishe ili kuwa na nguvu za kufanya kazi vizuri na pia kufurahia maisha binafsi. Kwa kumalizia kuwaenisha kazi na maisha ya kibinafsi ni kuhusu kupanga muda, kueka mipaka, kujifunza kusemaapana na pia kuhifadha afya na akili na mwili. Kwa njia hii mtu anaweza kufanikisha malengo ya kazi na pia kuwa na maisha yenye furaha na utulivu wa moyo.

Ndiyo mimi ninapenda kusoma magazeti mara kwa mara, hasa magazeti yanayohusu habari za ndani na kimataifa michezo, afya na teknolojia. Kusoma gazeti ni njia nzuri ya kupata tarifa mpya na kuhafahamika kuhusu mambo yanayotokea duniani na pia katika jamii yangu. Hii inanisaidia kuwa na mtazamo mpana wa kuelewa vyema matukio mbali mbali kwa kawaida na penda kusoma gazeti kila asubuhi au wakati nina nafasi ya kupumzika. Hii inanisaidia kuanza siku yangu kwa habari za muhimu ambazo zinaweza kunisaidia kupanga shughuli zangu au hata kwanzisha mazungumzo na marafiki na familia kuhusu mambo ya nayojiri. Pia kusoma gazeti kuna nifundisha mambo mapya kuhusu sayansi, teknolojia na mambo mingine ya kijami, ambayo si mara zote napata kwa urahisi kwenye mitandao ya kijami. Magazeti huwa na makala zakina au uchambuzi ambao huongeza ufahamu wangu. Hata hivyo ninajua kuwa leo hii watu wengi wanaosongezwa zaidi kwenye kusoma habari, mitandaoni kupitia simu zao lakini bado ninaona kuwa kusoma gazeti la karatasi kuna faida zake. Asa kwa wale wanaopenda kusoma kwa undani na bila usumbu wa matangazo au matangazo ya video ya neojitokeza kwenye mtandao. Hivi basi nikimalizia na eza sema hivi kusoma gazeti nisehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu kuna nipa tarifa, elemu na burudani. Napenda kuhimiza watu wengi wasome magazeti iliwawe na marifa na kuona dunia kwa upana zaidi.

Ningependa kuzungumzia filamu inayoitwa Bad Influencer ambayo ipo kwenye Netflix. Filamu hii ni ya drama na pia ina vipengele vya tension na hisia nzito. Inaitwa Bad Influencer kwa sababu inaonyesha jinsi mtu au mazingira mabaya. Yanaweza kumshawishi mtu mwingine na kubadilisha maisha yake kwa njia hasi. Nilivutiwa na filamu hii kwa sababu jina lake lilinifanya nifikiria kuhusu maisha halisi. Hasa jinsi vijana wengi wanavyokumbana na ushawishi mbaya kutoka kwa marafiki, mitandao ya kijamii au watu wanaowaona kama mifano ya kuigwa. Filamu hii inaonyesha kuwa si kila kitu kinachoonekana kizuri au cha kuvutia kwa nje ni kizuri kwa maisha ya mtu. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoitazama nilihisi msisimuko lakini pia wasiwasi Kwa sababu filamu inaonyesha maamuzi mabaya yanayofanywa na wahusika kutokana na kushawishiwa vibaya Inakufanya ujiuliize maswali kama ningefanya nini nikiwa kati hali kama hii au ni kwa kiasi gani ushawishi wa watu wengine unaweza kunibadilisha Kitu kinachonivutia zaidi katika filamu hii ni ujumbe wake, inaonyesha wazi kuwa mtu anapokuwa karibu na watu wenye tabia mbaya au mienendo isiofaa, anaweza kupoteza mwelekeo wa maisha yake. Hata kama awali alikuwa na ndoto nzuri, ujuzi mkubwa unaonyesha, si wa mchezo au nguvu mbali ni namna ushawishi unavyofanya kazi kwenye akili na maamuzi ya mtu. Filamu hii inanifanya nijisikie tahadhari, inanifundisha umuhimu wa kuchagua marafiki wazuri, ukisikiliza ushauri wa watu wenye nia njema na kuwa na msimamo katika maamuzi yangu, pia inanifanya nione kuwa si kila maudhui kwenye Netflix yanafaa kuangaliwa bila kuchuja hasa kwa vijana. Kwa jumla bad influencer ni filamu inayoburudisha lakini pia ina ujumbe wa onyo. Inafaa kutazamwa kwa umakini kwa sababu inaweza kufundisha somo muhimu kuhusu hadhari za ushawishi mbaya katika maisha ya watu ingawa ni filamu ya drama ujumbe wake ni wa kweli na unahusiana sana na maisha ya kila siku.

Ndiyo ni miwahi kushiriki mashindano mara kadhaa katika maisha yangu hasa mashindano ya kielimu na ya kijamii. Kushiriki mashindano kumekua uzoefu mzuri sana kwangu kwa sababu kumenisaidia kujifunza mambo mengi, mapya na kujijengea binafsi. Mashindano ya konza nili yowahi kushiriki ya likuwa ni kiwa shuleni Ilikuwa ni mashindano ya masomo na ingawa nilikuwa na hofu kidogo Mwanzoni nilijikuta nikijifunza kujiamini na kuzungumza mbele ya watu Ushiriki huo ulinifundisha kuwa kushinda si jambo la muhimu zaidi mbale kujitahidi na kutoa kilicho bora ndicho chenye thamani badaye niliendelea kushiriki mashindano mengine ambayo yaliniusisha vipaji, mijadala au kazi za kikundi mashindano hayari nisaidia kujifunza kufanya kazi na watu wengine. Kuheshimu mawazi tofauti na kukubali matokeo bila kukataa tamaa. Wakati mwingine nilishinda na wakati mwingine sikushinda, lakini kila wakati nilitoka nikiwa nimejifunza kitu kipya. Uzoefu wa mashindano ulinifundisha pia nidhamu na uvumilivu. Nilijifunza kujiandaa mapema, kufuata sheria na kufanya mazoezi kabla ya siku ya mashindano. Hii imenisaidia hata katika maisha ya siku kila siku hasa katika masomo na kazi. Kihisia kushiriki mashindano kunanifanya nijiskie mwenye ujasiri na faari kwa sababu nachua nimejaribu uwezo wango. Pia kuna nipa motisha ya kuendelea, kujiboresha na kutafuta changamoto mpya. Nikimalizia ama kwa jumla, neza sema hivi Naamini kushiriki mashindano ni jambo nzuri sana kwa sababu linajenga mtu kimwili, kiakili na kihisia. Ningependa kushiriki mashindano zaidi siku za usoni ikiwa nimepata nafasi kwa sababu najua yataendilea kunifundisha na kunikuza.

Kumbu kumbu sana, nina kumbu kumbu nyingi sana, haswa za shule ya upili, kwa kweli high school ilikuwa fun sana. Ilikuwa ni kipindi ambacho kilinijenga, kielimu, kijamii na hata kimaisha. Kuna mambo mingi ambayo ninayakumbuka, hunifanya ninatabasamu. Hoja ya kumbu kumbu zangu kubwa ni night preps. Hizi zilikua wakati muhimu sana wa kusoma jioni, hasa kwa sababu walimu on duty walikuwa makini sana. Hakuna mtu angeweza kulala bila kugunduliwa. Ukilala adabu ilikuwa hapo hapo ingawa wakati huo punishment ilionekana ngumu. Leo naelewa ilikuwa ya kutusaidia kuwa na nidhamu na kuwajibika. Night prep zilinifundisha kujisimamia na kutumia muda vizuri. Pia nakumbuka kuhusu cross country. Kila ijumaa ilikuwa kitu ya kipekee sana. Ingawa ilikuwa inachosha, ilikuwa inatusaidia kiafya na pia kutujenga kiakili. Ilikuwa inatufundisha uvumilivu, team work na kutokata tamaa Baada ya kukimbia, tulikuwa tunajisikia mwenye nguvu na furaha.Maisha ya boarding school yalikuwa na burudani yake Chakula ingawa wakati mwingine, kilikuwa cha kawaida, kilikuwa na moments zake mzuri. Kulikuwa na siku za special meals, ambazo kila mtu alikuwa anavisubiri Entertainment pia ilikuwa tamu, talent shows, music, drama na zile moments za kucheka na marafiki jioni zilifanya maisha ya shule yawe ya kufurahisha sana. Nilikuwa napenda sana days tulikuwa tunaenda lab kufanya experiments, practical lessons ilinifurahisha sana kwa sababu zilinifanya kuelewa masomo kwa vitendo si nadharia tu. Ilikuwa exciting kuona kile tulichosoma, darasani kikifanyika mbele yetu, hapo ndipo nilianza kupenda science society. Kitu ingine kilichonifanya shule yangu ya upili iwe specil, tulikuwa na mwalimu mmoja ambaye alikua anaitwa Mr. Kenneth, alikuwa analeta somo la agriculture, alikuwa mwalimu ambaye hakufundisha tu kwa ajili ya mtihani bali kwa maisha. Alitufanya kuelewa kilimo kwa njia y rahisi na ya kufutia. Tulikua tunajua mengi yayoendelea ndani na nje ya shule. Yani hatubaki nyuma kwenye ambacho kinachofanyika. Alitujenga kuwa wanafunzi wenye ufahamu mpana na wanaofikiri zaidi ya vitabu. Kwa jumla kumbukumbu zangu za shule ya upili, za furaha, mafunzo na ukuwaji, ilikuwa kipindi cha nidhamu, urafiki wa kweli, burudani na kujijua.

Chumba nina cho kipenda zaidi nyumbani ni chumba changu chakulala. Hiki ndicho chumba nina cho jisikia huru zaidi na chenye utulivu mkubwa. Napenda chumba hiki sababu ni mahali ambapo ninaweza kuwa mimi mwenyewe bila usumbufu na nisehemu ambayo hunipa amani na akili. Kabla ya yote napenda chumba changu kwa sababu kina nipa faraha. Baada ya siku ndefu ya shughli kuingia chumba ni hunifanya nijiskie nimepumzika mandhari yake. Mpangilio wa vitanda na usafi wake hufanya chumba hicho kiwe cha kuvutia na chenye hali nzuri. Pia napenda kuwa na muangu mzuri na hewa safi. Jambo linalonifanya niweze kukaa humu kwa muda mrefu bila kuchoka. Kitu kinachonifanya chumba hiki nikipendeze zaidi ni kwamba kina vitu vinavyonipa furaha na kumbukumbu mzuri. Kuna vitabu ninavyopenda kusoma, muziki ninaoskiliza na vitu vidogo, vinavyonikumbusha malengo yangu. Vitu hivi hunifanya nijiskie nyumbani kabisa na kunipa motisha. Katika chumba hiki, nafanya shughli mbali mbali, humo ndipo nina posoma, kupumzika, kuskiliza muziki na wakati mwingine kuangalia filamu. Pia utumia mudahuo kuta kutafakari kupanga mipango ya maisha na kuzungumza na marafiki kupitia simu. Nisehemu ambayo ina nisaidia kupanga mawazo yangu na kujipanga upya Nikiwandani ya chumba hiki nahisi utulivu, furaha na usalama. Ni kama eneo langu binafsi, lina nipangu umpia kuendelea na shughuli za kila siku. Hata nikiwana mawazo mengi, kuingia chumba ni hunifanya, nipumzike kiakili na kihisia ya kujumla chumba changu. Chakulala ndicho chumba kina chonipendeza za zaidi nyumbani Kwa sababu huu nipa faha amani na nafsi ya kujijenga binafsi ni sehemu muhimu sana katika maisha yangu kila.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni ule ulionifundisha zaidi ni ule ulionifundisha na nihusisha na kufanya kazi na watu mbalimbali na kushugulikia mazukumu tofauti kwa wakati mmojo. Kupitia kazi hiyo nilijifunza kuwa mazingia ya kazi ya nachangamoto nyingi na yanaitaji uvumilivu, itamu na mawasiliano mazure. Kwanza kabisa kazi hiyo ilinifundisha umuhimu wa kujibika. Ilijifunza kuhishimu muda kutimiza majukumu kwa wakati na kuchukua jukumu la kazi yangu bila kusufumua. Hata wakati mambo ya lipokuwa magumu nilijifunza kutafuta suluhisho badala ya kulalamika. Pili kazi hiyo ilinifundisha jinsi ya kufanya kazi na watu watabia tufauti. Sio kila mtu anamtozamo au njia sawa ya kufanya kazi, nilijifunza kusikiliza, kuhishimu maoni ya wengine na kushirikiana na timu ili kufanikisha malengo ya pamoja, hili nisaidia kukuza ustadi na mawasiliano ya kuelewa na na watu. Pia nilijifunza kuhimili shinikizo la kazi kulikuwa na nyakati ambazo kazi ilikuwa nyingi na muda ulikuwa mchache, lakini nilijifunza kupanga kazi zango vizuri na kueka vipo umbele. Uzoefu huu ulinijenga kia kilina kunifanya niwe mtu livu hata katika mazingira ya shinikizo. Zaidi ya hayo, kazi hiyo ilinifundisha kuwa kujifunza hakuishi kulikuwa na mambo mapia ambayo ilipaso kujifunza kila siku kama kutumia teknolojia mpia au kufuata tataratibu mpia za kazi. Hii ili nifanya niwe mtu mwenye uwezo wa kujifonza haraka na kubadilika kulengana na mazingira. Uzoefu huu wakazi ili nifondisha nitamu, mawasiriano bora, uvumilivu na kujitambua. Masomo haya ya menisaidia situ ukazini mbali pia katika maisha kila siku. Na ya menifanya niwe mtu bora zaidi na mwenye mtazamo mpana.

Napiga picha mara kwa mara ingawa siki la siku. Kiwango cha kupiga picha hutegemea sana muda nilio naona pia matukio yanayotokea katika maisha yangu. Kuna nyakati ambapo napiga picha mara nyingi, hasani napokuwa na marafiki, familia na nikiwa katika tukio maalumu kama sherehe, safari au hafla muhimu. Napenda kupiga picha kwa sababu unisaidia kuifadhi kumbukumbu nzuri za maisha yangu. Kila picha inahadithi yake naninapo ziangalia badae huu ni kumbusha furaha watu wali niliokuwa nao na wakati mzuri niliopitia hii inanipa furaha nahisia mzuri sana kwa kawaida napiga picha kwa kutumia simu yangu kwa sababu ni rahisi na inanipatika na muda wote wakati mwingine hasani kiwa kwenye mazingira mazuri kama mandhari ya asili napiga picha zaidi kwa sababu napenda kuhifadhi uzuri wa mazingira hayo. Pia napenda kupiga picha za vitu vidogo zina vinavyo nifurahisha kama chakula kizuri maua au vitu vinavyo tia macho yangu. Hata hivyo siwezi kusema napiga picha kila wakati kuna nyakati ambapo napendelea kufurahia tukio bila kupiga picha nyingi. Nina jaribu kueka uwiano kati ya kupiga picha na kuishi wakati huo huo. Hii ina nisaidia kuthamini tukio lenyewe, si picha tu. Napiga picha mara inapohisi, kuna jambo la muhimu au la kunifurahisha ambalo nimependa kuli kumbuka badae. Kupiga picha kwangu ni njia kuhifadhi kumbu kumbu na kusherehekea maisha.

Napenda ku kujifrahisha kwa njia mbali mbali kulingana na mazingira na watu nilio kuwa nao. Furaha kwangu ni wakati wa kushukuru, kusherehekea mafanikio madogo na makubwa na kufurahia maisha kwa ujumla. Mara nyingi ninapokuwa na furaha napenda kushiriki hisia hizo na watu ninaowapenda kama familia na marafiki. Tunaweza kukaa pamoja, kucheka, kuzungumza na kula chakula kizuri. Kushirikiana furaha hunifanya nijisikie amani na kunifanya nitambue umuhimu wa mahusiano mazuri katika maisha. Pia napenda kujifurahisha kwa kusikiliza muziki ninaoupenda, muziki hunipa nguvu chana na hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha zaidi. Wakati mwingini naweza kuimba au kucheza kidogo hasaa nikiwa pekee yangu nyumbani, jambo linalonisaidia kuachilia hisia zangu kwa njia mzuri. Kuna nyakati ambapo najifurahisha kwa kujipa muda binafsi naweza kusoma kitabu, kuangalia filamu au kutembea inje kifurahia mazingira ya asili. Kufanya hivi unisaidia kutuliza mawazo na kufurahia furaha kwa utulivu. Pia napenda kujifurahisha kwa kufanya mambo madogo yanayofanya nijisikie vizuri kama kujipongeza kwa kazi nzuri niliyofanya au kujipatia zawadi ndogo. Hii hunisaidia ku kuchidhamani na kuendelea kuona mtazamo chanya.

Kwa hivi sasa siishi mahali nilipozaliwa lakini bado ninahisi kuwa kuna uhusiano wa mkubwa sana kati yangu na mahali hapo. Mahali nilipozaliwa ni sehemu ya maisha yangu ambayo imesaidia kuwa mtu niliyekuwa leo na kumbuka maantari watu na tamaduni za hapo ambazo bado zina nipahisia za furaha na upendo. Sababu ya kutoishi mahali nilipozaliwa ni kwa sababu maisha yamenibaba sehemu nyingine kwa sababu mbali mbali ni kama vile elimu, kazi, fursa za maisha, hata hivyo mara nyingi uenda kutembelea familia yangu, marafiki na maeneo ni naipenda Hii na nisaidia kuendelea kuhisi kuwa sehemu ya jamii yangu ya asili upande mwingine kuishi mahali tofauti kunaweza kuwachangamoto kwa sababu kuna tofauti za tamaduni mazingira na maisha ya kila siku. Lakini pia ni fulsa ya kujifunza, mambo mapya na kukutana na watu mbali mbali, jambo ambalo linanifanya, niwe na mtoza mpana. Ingawa siishi mahali ni ilipozaliwa, bado napenda na kuhishimu mahali wapo kwa sababu ni sehemu ya hasili yangu na historia yangu binafsi. Na thamini kumbukumbu na usiano ni nao nao na maharini lipozaliwa na hilo li na nipa nguvu na motisha kwendelea mbele maishani.